Kazi ninayo ifanya ni ya kuuguza mimi ni muguzi mhudumu katika hospitali ambapo nimefanya hiyo kazi kwa miaka mitatu kitu kilicho nifanya nichague hii kazi ya muhuguzi nikwamba mimi napenda kutumikia watu napenda kusaidia na pia huwa nina tamani sana kuona hotu wakiwa na afya nzuri ndomana nikaichagua hii kazi nikasomea shule napia nikahitimu nikahitimu nikakuwa muhuguzi changamoto nyingi ambazo nazo zipitia ni wakati mwingine unakutana na wagonjwa ambao hawana ile kutaka kusaidika hawa cooperate ukiwambia fanya hili anakuwa mshindani hafanyi ukiwambia usifanye hili analifanya hiyo ndio changamoto moja Pia kupata kazi pia ni changamoto nyingine kwasababu unapata kazi ni ngumu kupata wakati mwngine kwasababu hauna ule uzoefu wanakwmbia wanataka uzoefu wa kazi wa miaka kadhaa nawewe bado hujahitimu kufanya hiyo miaka kwahivyo unajipata umeeka mahalipamoja pa kazi ndio ujaze hile miaka inayo hitajika ndio uweze kuwa na kupandishwa cheo ama kutoka katika cheo kimoja kuenda kingine katika hii kazi kitu ningependa kubadilisha ni watu wapende kuiheshimu hii kazi Manake watu wengi hawaheshimu wahuguzi wanaheshimu tu madaktari ilihali wahuguzi ndio ufanyika kazi kubwa ondio wanaosha wagonjwa wanawabadilisha wanawaekea dawa kazi ya daktari ni kuandika yale masharti tu lakini muhuguzi ndia atafuatilia ajue mgonjwa alikula hakula alimeza dawa wakati ulio faa alilala kiasi gani ana alioshwa haya mambo yote ndio ningependa lakini kwa ujumla mimi naipenda hii kazi na shukuru mungu kwamba niliweza kufanya kazi ambayo naipenda na ninaendelea kuifanya.

Mimi napenda kuenda pwani na hata hivyo mimi naishi pwani. Naishi mji wa Mombasa, Kenya, ambapo ni mahali ni mdiyo tunapaita pwani huku. Nimeishi pwani kwa miaka kadhaa, sasa miaka kama imeelekea kumi, na nilikuja huku kupenda kuishi pwani na kuona yale mandhari ya bahari, kuogelea, lile joto ambalo liko huku, sipendi mahali pa baridi. Ndiyo mana nilipo kuja huku kwa wakatu wa kwanza na ile hali ya anga ikanifurahisha sana na nikasema hapa ndiyo mahali nitakapo kuwa na paishi. Huku pwani, watu ni wazuri, wanautu, wanaukarimu, kuna vyakula vya aina nyingi, vizuri vizuri, vitamu vitamu, na napenda maisha ya pwani sana. Pia vile vile, si rahisi kushikwa na magonjwa ambayo yanaletwa na baridi ukiwa huku pwani. Napata kwamba unakaa kwa muda mrefu kabla ushikwe na hayo magonjwa. Pengine mmoja mmoja tu lakini kwa ujumla ni hali ya anga ni nzuri sana, inapendeza mwili, ngozi pia inakuwa nyororo kwa sababu ya ile joto ambayo unapigwa nalo kwa hivyo mimi napenda pwani na nitaendelea kuishi hapa kwa mapenzi ya mungu.

Mafunzo ambayo yamenisaidia sana kwa kazi yangu ni mafunzo ya huduma ya kwanza kwa wagonjwa. Ya kwamba mgonjwa akifika ama ukipatana na mgonjwa kwa mara ya kwanza, kuangalia ni hali ako hali gani na ni mambo gani utakayoyatatua kwanza kabla ya mengine. Kuenda kusomea hayo mafunzo yamenisaidia sana kwa sababu sasa ninaweza kuekelea kwa ratiba nijue. Mgonjwa huyu yuwahitaji kwanza kuangalia kiwango chake cha hewa, kuangalia damu yake iko vipi, kuangalia kama anapumua vizuri, yaani kufuatanisha yale mambo yanayofaa. Ndio nisiyashughulikie yale mambo ambayo si emergency ama si ya dharura, nikaacha yale ambayo ni ya dharura. Nimesaidika sana kwa sababu inasaidia kuokoa maisha. Waeza pata mgonjwa ambaye anatoka damu sana na pia anashindwa kupumua na pia pengine ana shida ya mahali pengine kama kifua ama kichwa. Unajiweza kushughulikia lile jambo kwa urahisi kwa sababu unajua ni gani inahatarisha maisha zaidi. Kama ni kuvuja damu, inaweza kukabili kuvuja damu kwanza, kuangalia jinsi ule mgonjwa anavyopumua te ya pili alafu ya tatu. Unaweza lishughulikia lile jambo lingine ambalo linamsumbua yule mgonjwa. Kitambo kabla sijasoma hili jambo nilikuwa napitia changamoto ya kwamba mgonjwa akifika naweza kumshughulikia yale mambo si dharura ya kwanza. Halafu ikifika ni mambo ya dharura inakuwa ni kuenda mbio sana ili kukabili maisha Lakini kwa sasa hiyo jambo imekuwa rahisi.

Mimi napendelea mwanga wakati, sipendelei mwanga mkali sana, kwa sababu ule mwanga mkali wakati mwingine unaumiza macho, na pengine niko kwa simu, ama niko kwa laptop yangu, ama kompyuta, ama pia nasoma, na ule mwanga ukiwa mkali sana, ninajipata nimeumiza macho sana kwa kustrain kuangalia nini, kuangalia ile kifaa, ambacho nacho kitumia iwapo ni simu, na pia ule mwangaza unakuwa ni mkali. Kwa hivo mimi kwa nyumba na pendelea mwanga mdogo, mwanga wa kati. Ule mwanga ambao si mkubwa sana na pia si mdogo sana. Hata katika nyumba yangu nimeweka zile balbu ama zile vifaa vya kuleta mwangaza. Nimeweka zile zinao nini ndogo. Hazina ile ukali mwingi sana na pia zingine nimeziweka na rangi fulani. Kama rangi ya kijani kibichi, kama rangi ya samawati, ilikuzuia isilete ule mwangaza mwingi. Wakati mwingine pia nina mtoto mdogo kwa nyumba, na ninaona nikiweka ule mwangaza mwingi, anashindwa kulala yule mtoto. Kwa hivo, inabidi nipunguze ule moto, ama nizime kabisa niwashe tochi, ama kifaa chenye mwangaza mdogo, ili yule mtoto aweze kulala. Kwa hivo napendelea niwe na mwanga mdogo ama wa kati, wakati niko kwa nyumba yangu, hata wakati niko inje, wakati jua limewaka sana, na mwanga ni mkali, najipata lazima nivae zile miwani za kuzuia ile mianga ya jua isinipige macho, kwa sababu ule mwangaza unakuwa ni mwingi. Kwa hivo, ninajipata, napenda, kama ni kutembea, nitembee wakati jua ni silikali, wakati wa asubui na wakati wa jioni. Lakini wakati wa mchana wakati jua ni kali napunguza kule kutoka nje.

Mimi napendelea pahali pa kimya wala si mahali pa kelele. Pendelea mahali pa kimya mbao hapana makelele ya watu, mamashini, wanyama, wala kitu chochote kifati mbacho kinapiga kelele. Mahali pa kimya pananiwezesha mimi kufanya kazi yangu kwa utulivu na pia kueza kupunguza mawazo. Iwapo nina mawazo mengi, nina pata niki nyamaza mahali, ninaweza kusikiza ngo mazangu kwa upole, ama ninaweza kuwaza, ama kule kumeditate, ama kufanya zile mazoezi nye pesi nye pesi za yoga, ili mimi niweze kutulia moe wangu na mawazo yangu. Mahali ambapo pana kelele, huwaningumu wakati mwingine, wakati unamambo ungetaka kupunguza kwa akili, unajipata hauwezi kwa sababu yale makelele yanakuzuia, kama ni kumeditate yanakuzuia, pia yanakuzuia, uwezi fikiria kwa uraisi, unapata unakoncentrate ama unayeka akili yako sana kwa zile kelele na wala sikuwa wewe kutulia mawazo.

Kujienda kwa mkutano, kwanza kabisa, mimi ni kitoka nyumbani, ni naoga, ni naji panga vizuri, ni na vangu ambazo zinafaa kulingana na ule mkutano ni wanini. Iwapo ni mkutano wakazini, ni na vangu ambazo zinafaa hio kazi. Ile vile ninaweza kubeba kitabu changu na kalamu na pia na laptop yangu ama simu kifamba cho kita nisaidia kuangalia zile hoja ambazo tunaenda kuzia andika ama kuziongelea kwa ule mkutano. Napo fika katika mkutano ni na keti mahali ambapo nitaweza kusikia vizuri. Sima hali mbali na wala sipa lembele sana. Mahali ambapo nitaweza kuelewa kile tutakacho kiongea na pia nitakuwa na mudawaku kunu tama kuandika zile hoja tutakazo ziongea. Kabla sijaenda mkutano ni pia huwa na keti mwenyewe na angalia hoja tulizo ziongea mkutano ulio pita. Ili niweze kujua kama nimeweza kufanya nini kusiana na hizo hoja. Iwapo kuna jambo nilifaa kulifanya mimi kama mimi mwenyewe nime lifanya ama sija lifanya. Kama kuna jambo nilifaa kuhusisha watu engini nili wahusisha ama si kuhusisha. Kwa hivyo ni nakuwa na ule muda wakujua kwamba mambo gani tuliwa ya ongea ule mkutano na nimefikisha wapi kuhusu kuyatimiza yale mambo. Tunapo fika mkutano ni pia ni vizuri ni naangalia muda, ninafika muda unaofa, nisichelewi katika mkutano. Ninarathi nafika kabla dakika kuminatano katika ule mkutano, hili niweze kuketi pali pazuri, kujipanga. Na iwapo kuna mambo nafaa kuongea na wanachama wenzangu ama wale wako katika huo mkutano tuweze kuongea kabla mkutano hojaanza. Sipendi kuchelewa mkutanoni na wala sipendi kufika katika mkutano na mambo ambayo nilifa kuyafanya siku yafanya. Kwa hivo najianda. Nata wakati mwingine naanda siku moja kabla. Najua kesho ni na mkutano siku kabla ya huo mkutano na jipanga naangalia katika hoja zangu ni mambo magani nafaa kuyatimiza kabla ule mkutano no.

Mimi naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Hata nishawai jaribu kufanya hilo jambo. Nakaa bila kushika simu siku nzima, siwashi television yangu, siwashi radio, sisikizi ama siangalii jambo lolote ambalo liko kwa mtandao. Na ninasema hiyo siku nitaangalia mambo ambayo si ya mtandao, nitafanya shughuli ambaso azihusiani kabisa na teknolojia. Inakua ngumu wakati mwingine, lakini ukizoea inakua ni rahisi. Kwa sababu ukijiuliza hata kitambo wazazi wetu ama babu zetu walikuwa hawatumii teknolojia na walikuwa wanaeza kuishi. Ndiyo hali imebadilika ni ngumu wakati huu kuishi bila hiyo teknolojia lakini inawezekana kwa sababu ya kuzuia ule msongo wa mawazo kwa sababu ya kukaa kwa simu kwa wakati mrefu. Kwa hivyo mimi, kwa kipindi kirefu nakaa na simu lakini siku moja inafika nasema hapana leo nitakaa bila teknolojia. Siku hiyo sishiki simu, siwashi redio, siwashi televisheni, sishiki computer, situmii teknolojia kwa njia yoyote ile. Kuna wa rafiki zangu watanitafuta hiyo siku hawatanipata, lakini kabla nifanye hivyo, huwa nahakikisha siku kabla ya hayo mambo, nimeweza kuongea na wale wanaeza wanahusika katika maisha yangu, ili kuwaelezea kwamba kesho mtanikosa, ama kesho naweza kuwa sipo, mahali ambapo umenizoea, kiteknolojia iwapo ni kwa simu, ama pengine ni katika barua pepe. Sasa tunawaambia na wanajua kwamba kesho sitapatikana, lakini kama kutakuwa na jambo lolote la dharura, kuna mahali wanaweza kunipata, kuna njia ambayo wanaweza kutumia kunipata. Iyo siku ikiisha naangalia wale walionitafuta na tunaweza kuongea na wao. Iyo siku siangalii mambo yanayoendelea, sifuatilii mambo ya nchi ama ya mambo yanayoendelea, ninakaa na kutogusa kabisa mtandao.

Kampuni ninayo iaminini ni kampuni ya Samsung. Kampuni hiyo naipenda na pia vifaa vyao vya teknolojia na vipenda. Ije ni kununua simu, simu yangu ni ya Samsung. TV, televisioni, pia vile vile. Ije ni katika vifaaa vya kusikiza muziki, pia nafutumia vya Samsung. Ije ni FreeG pia na waminia. Ije ni vifaa vya kupikia pia nawaminia kwa sababu nimetumia vifaa vyao kwa mda mrefu na sijaona kasoro. Na hiu hapa kuna kasoro yote katika vifavyao kama kwa mfano simu yangu ilikuwa na kasoro niliweza kuipeleka huko na wakaweza kunitengezea kwa sababu ilikuwa na lile jambo la warrant ama haikuwa imeishia nini yake iliwaliweza kunitengezea bure na ikaweza kurudi vizuri. Mimi hiyo kampuni naipenda naiaminia na vifaa vyangu nitaendelea kutumia huko kwa sababu nimeonaa kazi yao ni nzuri.

Tukio ambalo ni muhimu katika maisha yangu ni moja ni naviwili ni moja ni siku amboni lihitimu kutoka shule. Hiyo siku nilifurahia sana na ilikuwa ni siku nzuri kwa maisha yangu kwa sababu ilikuwa changamoto sana kwangu mimi kusoma, kupata hile karo ya shule, kuweza kusoma hiyo miakamine yote bila shidae yote na pia kulikuwa na changamoto ya vitabu mahali pangu pakuishi mahali intakapoishi kwa hivo nilipo hitemu niliona nisiku ambao ni muhimu sana siku ya pili ambao ni ya muhimu sana nisiku nilipo mza mtoto wangu wa kivulana nilifurai sana hiyo siku kwa sababu ilikuwa pia ni changamoto nilikuwa nimetamani sana kumbeba mtoto wangu na kumshika kwa mikono yangu na ilikuwa ni jambo mbo nimefuatilia kwa muda mrefu nimeilitaka lakini haikuwezekana kwa changamoto za kiafia na pia kwa sababia nilikosa mtoto kwa muda mrefu sana nilikuwa na shida tasa nilipo pata hiyo mimba nika tamani sana ile siku nita kapo mza siku ya kuzai lipo fika pia kukawa na changamoto moja mbili lakini mungu ni muema nikaweza kumza vizuri na pia nikampokea mtoto wangu wakua mzima hiyo siku ni siku ambao naipenda na ni muhimu sana kwa maisha yangu kwa sababu niliweza kupata kitu ambacho nakipenda sana ama mtu ambao inapenda sana kwa maisha yangu.

Ndiyo, nimefikiria sana kuanzisha biashara yangu na nina matumaini makubwa kwa mba nitaweza kuanzisha biashara yangu. Biashara ambayo naitamani kuianza ni ya kuuza madawa ama biashara ya kuweka chemist. Nimetamani hii biashara kwa sababu inalingana na ile kazi ambayo nimeisomea na nitaielewa zaidi kwa sababu nimekua nikipeana madawa katika hospitali. Kwa hivyo kuja kuziuza kama biashara yangu itakuwa ni kazi ambao haitanilemea sana. Kitu ambacho kwa wakati huu kimenizuia kuanza hiia biashara, ni ukosefu wa pesa ama pesa za kuanzisha. Inahitajika kiwango kikubwa cha pesa, ambazo bado sijaweza kuziweka kwa pahali, ndio niweze kuanzisha hii kazi. Jambo lingine linalo nizuia ni barua, nahitaji barua zote, zinazoniidhinisha mimi nifanye hiyo kazi. Na sijaweza kupata hizi barua, bado nazitafuta, na nikiweza kuzipata, nitaniwezesha kufungua hii biashara. Jabo lingine pia ni mahali pa kueka hii biashara. Hii biashara inahitaji uweke mahali ambapo pana watu wengi, mahali ambapo watu wanapapitia na watapajua vizuri, si mahali pamejificha. Pia niweze kutafuta nyumba ambayo ni kubwa kiasi cha kutosha kueka kuhifathi madawa. Pia mahali ambapo nitaweza kuparembesha ama kueka pahali panapendeza kama ni kupaka rangi, kuchora, hayo yote sijaweza kuyafanya Ndiyo niweza kufanya hii biashara Lakini nikiweza kuyafanya, hii ndio biashara ntakayo ifanya.

Kwa kazi ambayo ninaifanya kwa wakati huu, ningependa kuenda kuongeza masomo zaidi, ili niweze kupandishwa cheo, nikuwe muuguzi msaidizi wa daktari katika chumba cha kufanya oparesheni. Hii ndio kazi ninaitamani na pia kama si hiyo niweza kusomea pia kuweza kuwa muguzi mkubwa katika chumba cha uzalishaji. Hii kazi nime itamani tango nikiwa mdogo ya uzalishaji na ndio nafanya. Lakini ningependa kupanda cheo ndio niacha kuwa tu muuguzi mdogo. Ndio muuguzi ambaye naweza kufanya kazi kubwa. Na akaweza pia kuachiwa kama ni hospitali, kitengo kizima cha upande wa uguzi wa huko labor ward. Ama kule kunako itwa maternity, ama chumba cha kujifungua, niwe mkubwa huko. Kwa hivo, hivo ndo ningetaka, ni some, niendele na somo, na kwa sasa natafuta pesa za kutosha, ili niweze kujazilia hizo pesa, niweze kufanya hiyo kazi.

Ushauri ambao naweza kumpa mtu mwingine ni kwamba jambo la kwanza, jipende. Jipende sana wewe kama mtu kama binadamu, usingoje tu upendo wa watu. Kujipenda inamaanisha, fanya yale mambo unayoyapenda wewe. Angalia afya yako, angalia mambo ambayo yanakusaidia wewe kama binadamu. Usifuatilie tu mambo ya watu, lakini mambo yako unayaachia. Fanya mambo ambayo yanakufaidi kama vile ukule vizuri, angalia kunywa maji vile inavyofa, afya yako, ngozi yako, itunze vizuri, usijiingize katika mambo ambayo yanahatarisha maisha yako, kama mambo ya unywaji wa pombe, sigara na vileo vingine. Haya, usiwe mtu ambayo unapenda tu kuenda tu kutafutilia mambo ya watu. Kaa mwenyewe, uangalie mambo yako. Usipende umbea, fitina, wivu, mambo ambayo hayakufaidi, achana nayo. Pia jambo lingine mpende mungu. Tafuta kumjua mungu na kumpenda. Huyo ndiye aliyekuumba, ndiye mnayeshikililia maisha yako, na huyo ndiye pekee yake. Anayekujali. Kwa hivyo, mpende pia wewe, tenga muda kumwabudu mungu kumsifu. Na kumuishia katika mambo ambayo yanafaidi mungu. Jambo lingine penda familia yako, wapende wazazi wako, ndugu zako, watoto wako, waweke kipaumbele, usiweke marafiki wa mbali ukawaweka karibu. Alafu wakati wa shida pengine unapata hawako karibu na wewe, lakini familia yako ikona wewe kila wakati. Kwa hivyo, waonyeshe upendo na uwaweke kipau cha mbele katika mambo yako yote.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, haya ndiyo mambo ambayo ninayafanya. Jambo la kwanza, nikienda dukani kununua kitu, nanunua zile vitu ambazo zimewekwa kwa vifaa ambazo si za plastiki. Na iwapo inabidi ninunue ambazo zimewekwa kwa vifaa vya plastiki, nikija nyumbani, nikisha tumia ile plastiki na nairegesha mahali ambapo kuna kule kurudia rudia zile plastiki ama recycling. Ninapunguza pia katika matumizi ya plastiki kwangu mimi mwenyewe nyumbani na ondoa vitu vyote vya plastiki zivitumii, na angalia vitu vya chuma, vitu vya mbao, vitu vya vya mabati, hivyo ndivyo ninavyo vitumia. Lakini vitu vya plastiki nimeziondoa katika nyumba sana Japo kuna vitu vingine inakuwa ngumu kuviondoa, kwa sababu ni vitu ambavyo vimekuja na kampuni na plastiki kubwa kubwa. Kama vile, maji ya kunywa imekuja kabisa kabisa imewekwa kwa mtungi mkubwa, kwa hivyo inakuwa ngumu mimi kuondoa ule mtungi, lakini inakuwa ni ile plastiki ngumu. Hizi plastiki ambazo si ngumu ndogo ndogo, pia nazia, na sizitaki nyumbani kwangu, ama sizitumii kabisa kabisa. Nikienda baharini, ama tukienda mahali ambapo tunabeba vitu, na beba na vitu ambazo si za plastiki. Naweka katika chupa zangu za maji ambazo si za plastiki, ambazo nimezinunua ambazo nazitumia kwa mrefu. Si zile za plastiki au za kununua na kutupa. Pia katika kufungua vitu. Kama ni vitu vyangu naenda kufungua katika duka nimevinunua na beba kikapu changu. Ndio nisiende kule nikawekewa plastiki ambazo tena bado nitakuja nazo nyumbani na pia zi ziwe ni kwamba ni uchafu katika nyumba yangu.

Chakula changu ni nacho kipenda, zaidi ni pilao. Pilau ninapenda kuila wakati wa mchana ama wakati wa jioni. Hiki chakula kina ladha nzuri sana. Na mara yangu ya kwanza kukikula hiki chakula nilipikiwa na mavya wangu, mamake bwanangu. Ndiye aliyeweza kunipikia hiki chakula kwa mara ya kwanza na vile vile akanifundisha kukipika hiki chakula. Nilipo kila hiyo siku nilifurahi sana, mdomi wangu ulijaa ladha moyo wangu ukafurahia, na pia nikashiba nikafurahia sana. Niinajua kukipika hiki chakula, unatumia mchele, nyama, nyama yaweza kua ya kuku, ama ya ng'ombe, ama ya mbuzi, unatumia vitunguu kwa wingi, na pia kuna viungo ambavyo unavitumia katika kupika hiki chakula. Aliweza kunifundisha kupika hiki chakula na mimi pia wakati huu nakipika vizuri na ninakifurahikia napokila Mara ya mwisho kukila hiki chakula ilikuwa ni wiki ilio pita siku ya jumapili Nilipika hiki chakula tukakila mimi na familia yangu na tukaweza kufurahia.

Mimi napenda kuandika kwa kompyuta zaidi ya vile napenda kuandika kwa mkono ama kwa kitabu. Hii ni kwa sababu nikiandika kwa kompyuta kuna urahisi wa kuandika kwa sababu nimeweka yale majina yanaweza kujileta enyewe. Nikianzisha herufi mbili yanaendeleza na naweza kufinya. So inakuwa ni rahisi mimi kuendelea kuandika kama si kama kuandika kwa kitabu ambapo itabidi niandike jinalizima lote. Jambo lingine linalo nifurahisha kwa komputa ni kwamba kuna mambo mengi naweza kufanya kule kuandika, naweza kuongeza madoido yangu, kama ni madoido ya rangi zitofautiane, kama ni kuandika kwa herufi kubwa zaidi, kama ni kuchora picha ama kuleta vitu ama mambo ambayo yatanikumbusha jambo fulani, kama vile nilikuwa na raha ama sikuwa na raha na leta hizo sura za furaha na sura za huzuni zaitwa emoji. Jambo lingine nalo furaisha katika kompyuta ni kwamba ninaweza kusave ama kulinda ile nakala yangu kwa mda mrefu. Ninaweza kuiweka na isije ikapotea. Kati mwingine ukiendika kwa kitabu, kile kitabu chaweza kupotea, ama kikararuka, ama kikanyeshewa, ama jambuo likafanyika tu ila kikosa kile kitabu. Lakini ikiwa ni kama ni kwa kompyuta, hiyo nakala yangu yaweza kuka hapo na ikakaa kwa mudamrefu sana, ata baadaye nikitaka kuja kuangalia, naweza kuyangalia na kuona vile nilivuandika. Kija nikatika kurekebisha, mama rekebisho pengia niliandika jambo, na ninataka kulieka, kulibadilisha, ama kuli update, kulieka laki sasa. Ni raisi kwa wakati nimefanya na kompyuta kwa sababu nitakuja tu pale ya nilipoandika mwanzo na niweze kurekebisha. Iyo ndio maana napenda kuandika kwa kompyuta zaidi.

Nguvu zako kazini ni kwamba mimi ni mwepesi, wakutumwa na kufanya mambo kuharaka. Mimi ni kukiwa na watu wengi wanahitaji hile huduma yangu, huwa naweza kuwa hudumia wengi sana kwa wakati mfupi kwa sababu nina hile haraka ya kujua huyu anashidahi, huyu anashidahi, ninauharakishia hile kuwa pahuduma. Wenzangu wananipenda sana kwa sababu ikija kama ni kuendea vitu katika laborotari ama katika thieta ama katika chuba chochote kile inakua ni rahisi mimi kuenda haraka haraka Ninafanya mazoezi mengi sana ya matembezi kuamba ninaenda haraka, ninarudi haraka, ninaendea vifa haraka, ninarejesha haraka na pia ikija kwa kwa kuhudumia mgonjwa, ninaile hali ya kumskiza na kuelewa shida yake haraka Ninaweza kumhudumia kwa haraka iweze kanavyo hiyo ndio jambo ambalo mimi ninaweza jivunia kwa kazi yangu Kwa mba ninguvu zangu Hapo kwa mba kwa kusikiza kwanza Ninaweza kusikiza kwa haraka na nikajua huyu shida yake ni hii Nikaelewa Pia mimi ninaile kuelewa lugha nyingi kwa pamoja Kwa lugha za mama mtu akija kiongea kikuyu ninamuelewa Kiongea kikamba ninamuelewa Kiongea kimasai ninamuelewa wezangu wananiita wakati mwingine nije ni wa nionge kwa niyaba ya wagonjwa, manake hawaelewiili lugha wanayoongea. Hiyo ndio nguvu zangu.

Tunda nalo lipenda zaidi ni ndizi. Napenda ndizi sana kwa sababu ni kila ndizi lenyewe nilitamu kama limeiva vizuri ndizi nilizuri. Pia kama halijaiva ndizi pia naweza kulipika na nikalikula hivo hivo. Ndizi pia inaniongeza madini mengi mwilini ina potassium ambayo inanisaidia. Wakati mwingine pia nikonanja sana ndizi nikiikula tunasikia nimeshiba inanisaidia sana na sikia sihitaji chakula kingine ndizi imesaidia. Pia, ndizi inasaidia ni kuenda choo. Inarahisisha ile mimi kuenda choo kwamba wakati mwingine nimefungiwa na choo, na choo hakina urahisi wa kutoka. Lakini ni kila ndizi, ninapata ile shida imeisha na naeza kwenda choo kikubwa kwa urahisi. Ndizi pia ni rahisi kupatikana. Mimi niki hitaji kula ndizi, si hitaji kutembea kwa umbali mrefu kuitafuta. Maduka yaliyo karibu na mimi ya nauza mandizi na naweza kuzipata kwa uraisi. Pia mimi mwenyewe kwangu nimepanda ndizi. Kuna mgoba wa ndizi ambao huwa wanipamandizi. Nikitaka kama ndizi nikitamani naya pata kwangu kwangu shambani. Kwa hivo ndio maana na penda hili tunda sana.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video, lakini napenda kucheza na simu. Michezo ambao kwa sasa naupenda kuucheza unaitwa Temple run, ni michezo ambao ni wa kukimbia. Yule, kwa vile vifaa, nakimbia na mimi na mpeleka jinsi navyoona inavyo stahili, hili kuzuhia, kugongwa na miti, ama kushikwa na wanyama wengine, ama kuumizwa, ama kupata ajali yoyote. Pia napenda kucheza mchezo mwingine ambao unaitwa Candy Crush. Pia naucheza kwa simu ni mchezo ambao unafanya akili yangu inatulia kwa sababu ninapanga panga vitu vile vinavyofaa kupangwa. Kama ni vya rangi hii, vya rangi hii nyingine, hivo hivo navipanga. Kucheza michezo ya video pia inanizuia mimi wakati mwingine kutoka nje kutafuta maneno ambao hayafai. Napata nimekatu kwa nyumba kama ninataka tu ku-relax na kupumzika. Nacheza mchezo wangu, masaa yanasonga na inakuwa ni vizuri.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya vanila. Ile vanila, huo mmea ama hiyo harufu yake naipenda sana na ninapokula chakula ambacho kimewekwa hiyo harufu nafurahia sana. Haswa kwa keki, keki ambayo imewekwa hiyo harufu ya vanila ninaipenda sana na pia katika vinywaji. Kama ni kinywaji changu ambacho pengine ni maziwa mala na imewekwa ile harufu ya vanila inanipendeza zaidi. Harufu ya vanila pia inanifanya nasikia kutulia ninapoinusa tu mimi mwenyewe. Hata kwa nyumba tu nipate kuna harufu inatoa hiyo vanila naipenda sana na nasikia Inanituliza moyo na inanifurahisha sana.

Ndiyo, nimewai kununua tikiti za Tukio, la kumuona mwimbaji wangu ambaye ninampenda sana, anayeitwa Joe Thomas. Huyo muimbaji aliweza kuja huku Kenya, kutembea, na mimi kwa sababu nimempenda sana tangu nikiwa mtoto, nikaweza kununua tikiti za kuenda katika hiyo hafla yake, ilikuenda kufurahia na kumuangalia akiimba, nyimbo ambazo nazipenda. Hilo tukio lilikua wakati wa disemba na ilinifurahisha sana, nilienda na mpenzi wangu, tukaweza kuzisikiza zile nyimbo, tukaweza kuzicheza na kufurahia, na pia nikaweza kutangamana na marafiki wengine ambao wanampenda Joe Thomas. Ningependelea awe akija ama wale nao wapenda waimbaji na pia wengine wenye kufanya mambo mengine ya kufurahisha Wakija mimi naenda kununua hizo tiketi na naenda katika hizo hafla zao Kwa sababu nilifurahishwa sana na hiyo hafla Ningependa waje tena na nifanye hiyo hafla tena.

Mimi hukaa kulingana na venye shughuli za hiyo siku zimekua. Iwapo nimekua na kazi mingi, nitakaa mpaka usiku wa manane kama saa sita. Iwapo shughuli si mingi, nitalala ama nitakaa mpaka saa nne. Lakini kwa kawaida huwa sipitishi saa sita, huwa nishalala na nishamaliza shughuli za angu. Ama kama wakati niko katika kazi wakati wa usiku, maanake wakati mwingine nafanya kazi wakati wa usiku, ndio nitajipata usiku mzima nimekaa tu kazini. Lakini kama kazi ni mchana, niikishatokea nyumbani, nikifika nyumbani, nifanya shughuli zangu za kupika, kukula na kuoga, na kuangalia pengine muvi moja. Ninajipata masaa yamefika kama saa tano, saa sita ndio naweza kulala. Vile vile nina watoto wadogo, ambao hua nataka walale mapema, ndio sababu ya kuamuka asubui mapema na kuenda shuleni. Pia katika mambo yangu ya mpenzi wangu, nataka tumalize mapema ndio tuweze kupomzika. Kwa hivyo ikifika ni saa 4, saa 5, tushalala na tushamaliza mambo yetu yote.

Umeme unapokatika, inakua ni changamoto sana. Kama wakati huo niko nyumbani, maanake tunategemea umeme katika mambo mengi sana ya kufanya hapa nyumbani. Kwa hivyo inanitatiza sana na inanifanya ninatafuta mambo mengine ya kufanya ambayo hayahitaji umeme. Ninaweza kutoka nje, niende kwa shamba langu ndogo, ambalo liko nje, niweze kulima ama kupalilia ile mimea yangu, ama pia kufanya kazi ingine yote ya kuangalia maua, kuyatengeneza, kuyamwagia maji, kwa sababu huo ndiyo muda ambao sihitaji umeme kufanya hivyo. Pia ni muda ambao naweza kutoka kuenda kutembelea majirani, marafiki zangu ili tuweze kupiga ngumzo hapa na pale, kujuliana hali, na pia kuambiana yale mambo ambayo, pengine tungetaka kuambiana. Wakati huu pia ninapata muda pia wa kupumzika, ninaweza kulala kama ni dakika kidogo, na pia kuongea na familia yangu, ama kupata ule muda wa kuongea na familia kwa sababu wakati kuna stima ama kuna umeme, kila mtu yuko katika shughuli zake, wengine ni kuangalia runinga, wengine ni kuangalia simu, wengine ni katika kuangalia movie. Kwa hivyo stima inapopotea ama umeme, tunapata muda wa kuja pamoja kama familia na kuongea mambo kwa jumla tukiwa pamoja.

Marafiki wapya huo tunapatana kama ni kazini wakati mwingine unakuta kuna mgeni amekuja kazini mwajiri mpya na kwakule kuzoeana na kuongea katika kazi tunapata tumepata ule urafiki umekua tumepata kuwa marafiki vilevile pia katika vyombo vya usafiri wakati mwingine nasafiri kwa muda mrefu naenda mahali mbali na yule tulie keti nayeye katika ile basi ama katika ile gari napata tumeanza kuongea jambo moja la pili na badae tunapata tumeanza kuwa marafiki na tunapata kupeana namba zetu za simu ndo badae tunawaza kuongea na kujengana katika ule urafiki wetu njia nyingine nao itengeza marafiki nao ni kuenda kanisani nikiwa kanisani kuna waumini wapya kila wakati na ninapata pali nimeketi tumeketi na watu wageni ambao siwajui katika kule kuongea na katika kule kuulizana mambo moja ambili ninapata kuwa na marafiki wageni na wapya jambo lingine naalo lipata marafiki nalo ni katika mtandao nikingia katika mtandao wakatimwingine napatana na watu ambao siwajui ambao pengine tunapendelea kitu fulani tukiwa sote tunaweza kuwa tumependelea jambo la mazingara sote tunapata katika kule kuzungumuza katika zile komenti katika zile gumzo ama katika zile live session tunaweza kupata kuwa marafiki na tunaweza kupangana ama kuongea mambo na hawa marafiki.

Jambo hili la vitisho vya mitandao limeathiri watu sana. Na mimi huwa najaribu sana kujiepusha na hivi haya mambo ya vitisho vya mitandao Hata kama wakati mwingine unakupata lakini haina ule uzito kama vile anavokuja na watu wengine. Jambo la kwanza mimi sijihusishi na mitandao ama mambo ambayo yanadhuru afya yangu ama afya ya kiakili yangu. Jambo kama la kuangalia video ambazo ama vitu ambazo kwa mitandao, zinaongelea mambo ya kuumiza watu, fitina, wivu, mambo ya ushirikina, mambo ya kutukanana, mambo kama hayo mimi siyapendi na siyashiriki. Nikipatana na mambo ambayo yako hivo mimi nayaondokea naenda mbali nayo sana. Katika pia katika mazungumzo pale katika comment section ama pale watu wanaojadiliana mambo. Mimi napenda sana nisiweke maneno ambayo yatadhuru mwenzangu ama yatafanya wenzangu wanijibu kwa njia ambayo haifai. Na nikipata mtu mimi nimeongea jambo na akanijibu na njia ambayo ni yakunitishia ama njia ambayo ni yakufanya mimi nisifurahia. Huwa ninafuata ule mtu ninam kwa inbox ama katika kivyake binafsi namuuliza kwa nini aliniambia hivo na tunaweza kumalizia yale mambo pale. Lakini si kwa kila mtu pahali kila mtu anaweza kuona yale mambo na pia kuchangia mambo yakunifanya nisikie vibaya zaidi. Vile vile mimi pia huwa sieki video ama mambo ambayo ni yakunifanya nivutie wale watu wakufanya mambo ya vitisho katika video zangu. Huwa siweki mambo ambayo ni ya kunifanya mimi niwe mmoja wa wale ambao watafanya watu waje pale Waseme mambo ambayo hayafai video ambazo hazifai maneno ambayo hayafai, siyaongei na wala siyasemi katika mtandao.

Computer zaidi nilikuwa naitumia wakati nilikuwa shule katika kusoma, katika ku kuandika vitu vangu va shule ama hoja zangu za shule na pia katika kutafuta ama katika ku kueka mambo ambayo yatanifaidi kuhusiana na shule. Kama ni vitabu, kama ni documents, kama ni mambo ambayo nahusu tu yale masomo. Lakini kwa sasa vile niko kazini, ninaitumia sana sana ile kompyuta yangu kueka mambo kuhusu kazi. Kama ni data ya kazi ama mijadala inayohusu ile kazi ninayoifanya, huwa nimeiweka kwa kompyuta. Na nikitaka kuangalia jambo lolote ambalo pengine nililiweka na nikasahau huwa liko pale kwa ile kompyuta. Vile vile naitumia kompyuta yangu katika kujifurahisha na mambo ya kuangalia cinema, na mambo ya kuangalia nyimbo na videos ambazo nazipenda. Hiyo ndio naitumia sana kompyuta yangu.

Laa, mimi sina ndege wa kufugwa nyumbani, lakini ndege ambaye naeza mtamani kumfuga ni ndege anayeitwa njiwa, ambaye nampenda sana kwa ule upole wake, na pia ninaweza kumfuga kama chakula. Ndege wa njiwa ni ndege ambaye pia naweza kumfuga kwa sababu ya mayai. Sina kwa sasa huyo ndege, lakini pia niko na kuku. Kuku ambao nimewafuga, ambao huwa wanipatia mayai, na chakula pia nyama, na pia huwa nawatumia kama kuwauza, kama kipato. Na kuku ambao kwa sahi wako kuku kumi na watano ambao ni wamawafuga, wengine ni vifaranga ambao ni watano na wamekua wakinipa mapato na wamekua nikitumia mayai yao pia katika kupikia chakula changu na pia katika kuuza yale mayai ili kupata kipato.

Ndiyo, mimi hutoa sadaka kanisani na pia mimi hutoa michango kanisani na hata katika kampuni ama katika familia ama watu ambao wanahitajile michango, katika kuendeleza mambo yao na hata katika kusaidia kusomesha ama kupatia chakula ambao hawana chakula. Sadaka zangu hua napenda kuzitoa ili kuweza kushukuru wakati mungu ame nifanyia jambo Pia hua natoa sadaka za maombi ilikuomba mungu anifanyie jambo na pia hua napenda kutua sadaka za kusaidia maskini na wasiojiweza na wajane na watoto mayatima michango yangu pia mimi huitoa katika zile kampuni ama zile kampuni zimeweka ili njia za kusaidia wasiojiweza huwa natuwa michango yangu, ili kusaidia iwapo ni watoto ambao hawana mamazao, ambao hawezi kuenda shule, hawana sereza shule, ama pia hawana hata chakula ili waweze kufaidika. Pia katika wale watu ambao ni wagonjwa, mwa hospitalini, huwa natuwa michango yangu, ili kusaidia katika zile bili za hospitali, na hatakatika pia kununuwa vifave hospitali ili kusaidia wale ambao wanashida.

Hali ya hewa leo, nijua, na nijua ambalo silikali sana kumetulia tu. Hali ya leo ni nzuri, sisiki baridi, na wala pia sijoto jingi sana ni hali ya ambayo imetulia. Nimevaa nguo ambazo ni nyepesi, katika yaani leo, nimevaa tu kaptula yangu, na shati yangu nyepesi ambayo. Sihitaji kuvaa sweta leo wala kuvaa kitu chochote cha baridi kama vile kofia wala soksi. Katika leo nilikua nimepanga ama ninapanga kutoka ili niende nikatembe niweze kutembea katika ile mazoezi na pia kumtembeza rafiki yangu ambaye pia ameniomba kwamba kama tunaweza kutembea kuenda kumuona rafiki yake mwingine. Kwa sababu hali ya hewa leo ni nzuri, hakuna mvua, wala hakuna joto kali, tutaweza tu kutembea, hatutapanda gari natumaini kwamba tutasikia vizuri kwa sababu hatutapigwa na jua sana.

Kitabu ninacho kipenda sana ni kitabu ambacho kinaitwa Gifted Hands. Hichi kitabu nilikisoma wakati nikiwa shule na nimeweza kukirudia si muda mrefu uliopita. Kitabu kinaongea kuhusu kijana mmoja aliezaliwa kwa familia ambayo ni maskini ambayo walikuwa hawajiwezi. Lakini akawa ni mtoto ambaye alikuwa mwerevu sana na akaweza kusoma. Ingawaje alisoma kwa shida sana. Mpaka akaja akawa daktari, daktari mkubwa sana, ambaye ameweza kusaidia maisha ya watu wengi sana. Hichi kitabu kimeandikwa na kimeegemezwa katika matukio halali ya maisha ya huyo mtu, ambaye aliweza kubadilisha maisha ya watu wengi sana katika kufanya oparesheni na kusaidia watu ambao hawakuwa na uwezo. Na hawangeweza pengine kusaidika kwa njia nyingine ile. Ningependa kusoma kitabu kingine kama hiki ambacho kinaelezea matukio halali ya maisha ya mtu ambayo yanakuja yanabadilisha maisha ya watu wengi kwa njinsi yule mtu alivyo kosa kupoteza moyo ama kufa moyo katika shida zake akakazana akapita zile majaribu zote alizopitia na mwishowe akawa mshindi na akasaidia katika huu ulimwengu kubadilisha maisha ya watu wengi.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto sana. Mimi napenda watoto sana, sana, sana, sana. Nayo tayari mimi nina watoto wawili. Napenda kupenda na watoto wangu, na pia na watoto wa majirani, na watoto wa marafiki zangu. Watoto ni viumbe ambao wako, ni wanapendeza sana. Ni wazuri, hawana mambo mengi. Watoto roho zao ni nyeupe, hawana unafiki kama watu wazima. Ninapocheza na watoto, huwa nasikia kuridhika moyo na kufurahia, Kwa sababu wale watoto wakona ukweli, wananiambia wakati ninawatendea jambo zuri, wanasema asante, wakati ninawakosea, wananiambia nimewakosea, ninawaomba msamaa, na pia wanapenda napenda kupenda na watoto na kuwanunulia zawadi, ili kuwafurahisha zaidi, wazidi kunipenda pia mimi. Mimi nilipenda sana kuwa na watoto wangu na sikupata watoto kwa muda mrefu sana Lakini nilipowapata Hili jambo la kupenda watoto lilizidi sana Kwa sababu ninafurahia Ninapowaona wale watoto Watoto wana michezo yao ni mizuri ni michezo haina mambo mengi Lakini mwisho wa siku unasikia raha kwa moyo wako.

Mimi ni mtu wakuwahi, tena kuwahi mapema kabla ata ule muda ninaofa kufika. Kitambo nilikuwa mtu wakuchelewa, nilikuwa ninajivuta katika kufanya mambo yangu, na iwapo ni mahali nafaa kuenda kama ni mkutano na pata nimechelewa. Hili jambo lilikuja siku moja lika nikasirisha sana na nikasema sita rudikuwa mtu wakuchelewa. Nikaanza kujifunza kuwa mtu wakueka muda. I wapo tumesema ni mahali tunaenda, ninajitarisha mapema, ninaamka mapema, mambo yangu nayamaliza na ninatoka kwa nyumba wakati unaofa. Mimi wakati huu tukiamua kwamba tutakutana mahali kama ni saa mbili, mimi nitakuwa pale mahali kabla ya iyo saa mbili haijafika. Labda kuje jambo ambalo ni haliwezi kuepukika, ambalo siwezi kujizuilia mim mwenyewe ndo litani fanya kuchelewa. Lakini kwa mimi mwenyewe mambo yangu, nitajipanga mapema, nitoke, kwa sababu ya kuokoa muda. Unapo wahi mapema unaokoa muda. Unaweza kufanya mambo mengi kwa pamoja, kwa siku moja unaweza kufanya mambo mengi ambao unafaa kufanya, na pia uta utaweza kukuwaza watu. Utakuwa ni mtu ambaye unangalia muda wa watu wengine. Maanake watu wana mambo mengi yakufanywa Unapopetezea mtu mda unamkesea yule mtu Napia unaweza badilisha maisha yako kwa sababu ya kuwahi au kufika mapema Manake unapovuta, unapata kwamba maisha yako yanakatu vile vile kwa sababu mambo mengi haya fanyiki. Unakuwa ni mtu wa kupoteza muda kila wakati. Mimi ni mtu ambae nawahi.

Mimi napendelea kuvaa suruali, si kuvaa sketi. Hivi ni kwa sababu, nikivaa suruali huwa, nina ule wepesi wa kutembea na wepesi wa kufanya mambo. Iwapo ni kupanda matatu, kushuka, ile kuketi bila kujali kama skati yangu inafunguka ama haifunguki. Ndio maana huwa napendelea kuvaa suruali. Pia vile kazi ninayoifanya, ni kazi ambayo inanigharimu kutembea sana. Na pia kuwa mwepesi wa kufanya mambo kutoka mahali pamoja mpaka pengine. Na wakati nimevaa sketi, inaweza kuwa wakati mwingine kama ni pana, ikashikwa mahali na wakati huo ninajaribu kufanya mbio ama kufanya haraka na ikanitatiza. Pia wakati mwingine sketi yaweza kuwa ni fupi sana. Kiwango cha wale ninaowahudumia, wanaangalia mwili wangu na wala hawaangalii yale ninayowahudumia nayo. Wakati mwingine pia inapokuwa ndefu sana, pia inakuwa kwamba ile skati inanizuia katika kutembea haraka na katika kufanya mambo yangu kwa urahisi ninavyotaka. Ndio maana mimi napendelea kuvaa suruali sana. Suruali inanipa wepesi. Hata ninapoketi na kufanya mambo mengine sina ile kuogopa kwamba nimefunguka amana naonekana mwili wangu ama sionekani. Manake suruali tayari imeshafunika kule kuonekana na kutokuonekana. Pia vile vile napenda kuvaa suruali kwa sababu wakati mwingine nitafanya mazoezi. Na nikifanya mazoezi, ninapata kwamba nikiwa na skati mazoezi yanakuwa magumu kuyafanya. Sina ule wepesi wakuinua miguu na kuiweka chini. Suruali inanipa ule wepesi.

Sipendelei kujaribu vyakula vipya kwa sababu jambo la kwanza ninaweza kujaribu chakula kipya ambacho sijajua kama mimi niko na aleji na hiyo chakula ama kitakubaliana na mwili wangu ama laa. Kuna wakati nilijaribu chakula ambacho sijawahi kukila siku nyingine na nikaumwa na tumbo sana. Jambo la pili pia sipendelee chakula kipya kwa sababu kuna vyakula ambavo kwa dini yangu tunaviita ni najisi. Chakula ambazo sifai kuvila, kama vile nyama ya nguruwe, nyama ya bata, nyama ya wanyama wa mwitu wengine, sifai kuila ile nyama. Na ninapo jaribu vyakula vipya, siwezi kujua kwamba hii chakula imepikwa na ule uadilifu ambao mimi naupenda, ama ni chakula najisi, sasa ndo maana, naangalia tu nikule ile chakula ninaizoea, na ninaijua ilivopikwa. Wakati mwingine watu wanapopika chakula chao na ni chakula kipya sijawai kukila, wanaweka viungo ambavyo kwangu mimi sijavizoea ama sijavikula kwa siku nyingine. Vile viungo vyaweza kuniathiri mimi afya yangu, vingine vyaweza hata kunifanya nikatokea na majipu na vidonda ama na ngozi yangu ikaharibika ama pia tumbo langu likaharibika kwa hivyo mimi na fadhalisha tu kula kile chakula nimekizoea.

Chumba changu cha kulala ni cha kiwango cha wastani. Si kikubwa sana, na wala pia si kidogo. Hiki chumba nimekipaka rangi ya samawati, na pia chini nimeweka tarazo. Hiki chumba ni kina kitanda ambacho ni cha tano kwa sita. Na matress yake ni nzuri, ni ya Doctor matress, ni ambayo ina nifurahisha ina niridhisha, hainiumi ninapoilalia ni matress ambayo nimeinunua na pesa nyingi sana. Nikiwa kwa chumba changu cha kulala, dirishani, nikitazama nje naweza kuona miti na kuona nyasi. Sijazingirwa na mambo mengi, lakini ya ile miti napopiga inaniletea upepo hata wakati wa kulala, na sikia ule upepo mzuri wa ile miti nikiwa katika chumba changu cha kulala. Ninapenda sana kioo ambacho nimekiweka katika meza yangu ya kujipamba katika hii nyumba yangu ya kulala. Ni kioo ambacho huwa najiangalia kabla nitoke kwa chumba changu cha kulala, na angalia vile niko, mavazi yangu yamependeza, viatu vyangu vyalingana, ngozi yangu iko vipi, na hapo ndiyo pia naweza kujipaka vipodozi vyangu kabla nitoke kutoka kwa hiki chumba changu cha kulala.